Huwa inategemea ni kazi gani ambayo naifanya. Kuna kazi yambayo napenda kufanya nikiwa peke yangu haswa kazi za kimsingi kama vile kujipikia, kujioshea vyombo. Kufanya usafi nyu chumbani, na ikifika ni sehemu ya kazi ya kampuni. Kuna kazi yambayo umepatiwa ufanye wewe kivyako. Kwa hiyo kazi hiyo unafaa kufanya peke yako. Halafu kuna kazi ya mbazo tunapenda kufanya na wingine haswa kujadiliana na hiyo kwa mfano tumepatiwa. Kama project ya kufanya. Kwa hiyo ya tunafaa kufanya kama kikundi ili tuweze kutamatisha.